Ninapendelea kuvaa suruali kwa sababu zina nipa uhuru wa kusonga na faraja katika shuguli za kila siku. Nikiwa kazini safarini nyumbani, suruali unifanya nijisikie huru na kuji amini. Pia ni rahisi kuzichanganya na aina mbali mbali ya mavazi iwe ni shati fulana au sweta.

Napenda kuimba kwa sababu unipa furaha na kunisaidia kueleza hisia zangu kwa uhuru, nikiimba najisikia nimepumzika na mawazo yangu utulia, wakati mwingine uimba nikiwa peke yangu nyumbani au pamoja na marafiki kwenye sherehe na mkusanyiko, kuimba unipa ujasiri, uniburudisha na kunifanya nijisikie huru.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yangu kupitia elimu bora, huduma za afya zinazopatikana kwa urahisi na fursa zaidi za ajira kwa vijana. Pia natamani miundo mbinu iboreshwe kama barabara na maji safi ili kurahisisha maisha ya kila siku jamii yenye mshikamano, usawa na usalamu huleta amani na mwendeleo ya kweli.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maisha ni kwa njia halali na yenye maana natamani kuwa na maisha yenye utulivu, kazi ninayoipenda na uwezo wa kusaidia familia na jamii yangu. Pia na ndoto ya kuendelea kujifunza kukua binafsi na kuwacha alama chanya kwa watu ninakutana nao mafanikio kwangu si mwili peke bali furaha amani na heshima.

Niliposafiri kwenda mahali pazuri, palinivutia sana kwa mandhari na utulivu wake, nilifurahia kuona mazingira ya asili, watu wakarimu na utamaduni tofauti. Safari hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika, kujifunza mambo mapya na kupiga picha za kumbukumbu. Ilinifungua mawazo na kunipa furaha na kuniachana hamu ya kusafiri.

Napendelea chakula chenye latha tamu kidogo na chumvi kiasi kinapowashwa harufu yake huvutia hisia kinanifanya nisahau stress na kila kipande kinapoekwa mdomoni upunguza njaa na kuleta furaha ndogo ya kipekee. Latha yake inachanganywa na viungo vya asili utoa muunganyiko wa latha unaopendeza.

Ninapofurahi kuwa nyumbani upumzika kwa utulivu kusikiliza mziki ninaoupenda na wakati mwingine uandaa chakula raisi kinachonipa faraja na penda kukaa na familia au marafiki kuzungumza kucheka na kushirikea hadidhi za siku ni kibaki peki yangu usoma na kutaza mfilamu au kupanga mipango ya kesho kwa amani.

Napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa mawazo na mshangao. Hunifanya nisahau kwa muda changamoto za maisha na kufurahia ubunifu wa waandishi hadithi hizi hunichochea kufikiria kwa kina kuota ndotobkubwa na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Kila simulizi huniachia funzo hisia na hamu ya kugundua zaidi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama choma, hasa ya mbuzi au ng'ombe. Ladha yake hunivutia inapochomwa taratibu hadi kuwa laini na yenye harufu nzuri. Napenda kuila nikiwa na familia au marafiki. Ikiambatana na kachumbari na ugali. Wakati huo hunipa furaha, huleta mazungumzo mazuri na hunifanya nijisikie nimeridhika kabisa.

Naoga mara moja kwa siku hasa asubuhi ili kuanza siku nikiwa msafi na mwenye nguvu. Wakati mwingine naoga mara mbili endapo nimefanya kazi nzito, mazoezi au nimechoka sana kuoga hunisaidia kujisikia nikiwa nathifu, mtulivu na mwenye kujiamini. Pia hunipa utulivu wa mwili na mawazo.

Na kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya nijisikie nime endelea na dunia ya sasa, kujaribu vifaa au programu mpya hunichochea, kujifunza, kuboresha kazi zangu na kufanya mambo kwa njia rahisi zaidi, pia unipa hamasa ya ubunifu na kunisaidia kuelewa mabadiliko ya kidigitali.

Ndio nagawanya taka zangu kwa kuzingatia usafi na utunzaji wa mazingira, hutenganisha taka zinazo oza kama mabaki ya chakula na zile zisizo oza kama plastiki na chupa. Njia hii hunisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, pia hunifanya nijisikie kuwajibika kwa jamii na mazingira.

Napenda kula chakula kisicho na mafuta kwa sababu hunipa nguvu bila kunifanya nijisikie mzito hupendelea mboga mbichi, matunda na vyakula vya protini safi kama samaki na mayai chakula hiki hunisaidia kudumisha afya ya moyo, kuweka mwili wangu kwenye uzito unaofaa nakunifanya nijisikie nikiwa mtulivu.

Napenda kufuata timu ya mchezo wa soka hufurahia kuona mashindano yao mbinu wanazotumia na jinsi wanavyo changia ushindi kufuatilia timu kuna nipa furaha, msisimko na wakati mzuri wa kujiburudisha pia hunisaidia kuzungumza na marafiki wengine wenye shauku sawa kushiriki mawazo na kujenga mshikamano kupitia mchezo.

Kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri, laini na rahisi kutengeneza hupendelea samaki waliopikwa kwa kukaanga, kuchemisha au kuoka taratibu ili ladha yake isiishe kula samaki hunipa protini muhimu mafuta yenye afya na nguvu ya mwili pia hunisaidia moyo kuwa na afya, akili kufanya kazi vizuri.